Chumba changu ni kidogo si kubwa vile. Ilimradi usingizi unakuja si lazima kiwe kikubwa. Bali bora ni melala. Chumba changu ni kidogo si kile kubwa sana. Rangi ni ile samawati. Rangi ile samawati. Alafu kitanda ni kile cha mbao. Kitanda kidogo. Kitanda ambacho sikikubwa sana. Kitanda ambacho kinaniridhisha mimi binafsi. Nikiangalia dirishani ninapokea toka katika chumba changu chakulala. Dirishani naona ni miti zinapopigwa na baridi mwanana. Nyoni zinapiga mayowe pale nje. Halafu kitu ambacho kina nipendeza katika chumbani ni ile. Nikiangalia katika lile dirisha naona mazingira bali naona upepo mwanana unapo yumba yumba miti. Na hiyo ndio ambayo inafanya napenda chumba changu sana.

Mimi, mimi kwa pale pa kuoga inategemea na pia venye, venye hali ya anga ipo, siezi oga wakati kuna baridi, pale unajua baridi nayo ni mbaya, mimi huoga mara moja kwa siku, pale ambapo hali ya anga iko shwari kale kajua kanachomoza, kuna kajoto hivi, kananipea motisha ya kuoga hata naeza oga mara mbili. Pale ambapo jua linawaka sana. Lakini pale ambapo kuna baridi yo unaeza jipata kwa siku mimi sishawi.

Bila shaka pale kazini kitu ambacho husumbua sana ni kufuata muda, kutenga muda wako vizuri kufanya mambo katika muda ufaao. Sasa mimi katika kazini kitu ningependa kujifunza sana ni kupanga muda wangu vizuri na yale mambo ambayo naenda kufanya katika huo muda hilo ndo jambo ambalo najifunza ningependa sana nijifunze kazini.

Katika jamii maendeleo ambayo ningependa kuyaona sana ni yale maendeleo ambapo watu wanatumia akili zao kutengeneza mazingira kuweka jamii iwe sawasawa. Watu wawe na miundo msingi katika jamii. Yale maendeleo ambayo ya kiakili, watu wawe na maendeleo ya kiakili. Ndiposa wakiwa na kia na ile maendeleo ya kiakili haya maendeleo yengine yataja bila heko ingine.

Ninapotaka kustarehe naenda katika chumba cha starehe, seme pale hotelini, pale chumba cha kujifajariji, nanunua kinywaji pale, najiketi chini, ama haswa pale inje, naanza kujibarizi, najiburudisha tu vile, na kinywaji changu, hiyo ndio kujiburudisha kwangu.